Ningependa kuambia kila mtu afanye kazi kwa bidii, kila mtu akuwe wa kupenda mwenzake, na kila mtu ajua ya kwamba maisha haya ni kupita na pita, la muhimu ni kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, kumfuata Mungu, na kujua kwamba kila mmoja aliumbwa na Mungu, ili akaweze kumwabudu Mungu na awe kiumbe cha kumwabudu Mungu. Kwa hivyo ningeshauri kila mmoja ya kwamba ahakikishe kwamba uhusiano wake na Mungu uko katika hali sawa na ahakikishe kwamba uhusiano wake na Mungu haujaharibika na uhusiano wake na watu wengine. Kwa maana hayo uhusiano ukiwa mzuri ndio unafanya mtu pia akuwe na nafasi nzuri ya kufanya kazi yake na kuzaa matunda na pia kufanikiwa katika kila jambo ambalo analifanya.

Kulima nimelima sana kutoka utotoni nimekuwa na lima hadi saa hizi huwa na lima kwa hivyo kulima ni jambo ambalo limekuwa sehemu ya maisha yangu, nimekuwa ni na lima sana, na bado na lima sana, na bado napenda kulima sana, mimi ni mkulima.